Na, ee, mimi napenda kucheza ngoma. Mimi ninapokuwa kanisani huwa, najipata kwamba, ninacheza ngoma pale kanisani. Najipata kwamba, nahakikisha kwamba, nimecheza ngoma, nimefurahia ngoma pale kanisani. Nimeimba, nimefurahia pamoja na wengine pale kanisani. Mimi napenda sana kucheza ngoma.

Naam, mimi napenda kuogelea, huwa najipata hata nimeenda kwenye mashindano ya kuogelea, napenda sana kuogelea wakati ambapo kuna jua, kwa sababu kuogelea inasaidia mwili, inaweza kutulia, inaweza kufurahia, huwa naogelea na marafiki zangu, tunapoenda kutembea, tunapoenda kufurahia, tunaogelea pamoja na wao.

Huwa ninafanya mazoezi ya yoga, pale nyumbani ninapo amka. Ninapo amka huwa naanza mazoezi ya yoga, au jioni, baada ya shule. Huwa ninafanya mazoezi ya yoga, ili niweze kupumzika, na niweze kusaidia mwili wangu, uweze kuhisi ya kwamba umesisimuka. Huwa nahakikisha nimefanya mazoezi hayo.